Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini sio kila kitu. Kwanini napenda? Ni rahisi, naweza kuagiza nikiwa nyumbani au kazini. Bei pia hua chini kulinganisha kwenye apu tofauti. Kuna vitu vingi ambavyo huwa havi patikani kwenye maduka ya kawaida, lakini yanapatika na mtandaoni. Lakini pia, wakati mwingine, kinachofika si kama kilivyo kwenye picha. Kusubiri mzigo kufika, kunaweza katisha tamaa. Na pia, lazima uwe makini usidanganywe na matapeli utume hela kwa watu wa siwa waaminifu.

Simu naitumia sana kila siku. Labda masaa ma atu hadi manne kwa wastani. Lakini hutegemea siku. Kuna siku sina shuguli nyingi, nitayangalia marachache tu. Programu ninazo zipenda zaidi ni WhatsApp, Instagram na YouTube. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Nokia elfu tatu na mia tatu na kumi ya rangi ya bluu. Simu inavyo nisaidia maishani ni kwa kutuma na kupokea pesa, kusoma habari za mtani na kujifunza vitu navyo hitaji kujua. Muda wakuzima nafikiri saa tatu jioni ni saa mwafaka wa kuzima simu.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni katha, ila hizi ndizo zinazojirudia sana. Ya kwanza, muda ni muda kuafinyu au mchache. Ya pili ni matatizo ya mawasiliano, wakati mwingine taarifa haziwekwi wazi au watu hawajibu kwa haraka. Ya tatu ni raslimali chache. Ya anne, mabadiliko ya gafla ya vipaumbele. Ya tano, kushugulika na tabia tofauti za watu. Ya mwisho ni msongo na uchovu.

Mimi maranyingi napata habari kwenye vianzo tofauti ili nisiweza kutegemea sehemu moja tu. Ya kwanza ni kwenye mitandao ya jamii kama vile X, Instagram na TikTok. Kwenye tovuti za habari kama vile BBC, DW na Aljazira Kwenye radio na TV, kwenye WhatsApp ama kwenye Telegram Kwenye Makundi, ingawa hapa huwa makini sana kwa sababu kuna upotoshaji mwingi. Na mwishowe kwenye Google, nikitaka kufuatilia kwa undani na kulinganisha vianzo.

Haya ndiyo mambo ninayoyafanya wakati wa jua kali. Ya kwanza ni kunywa maji mengi ilikuepuka kwa kukauka kwa mwili. Ya pili ni kupumzika kivulini au ndani ya nyumba. Ya tatu ni kuvaa nguo nyepesi na za kupumua. Ama nguo nyeupe, kwa sababu hiyo inaweza kurudisha mwanga na joto.

Mimi huwa nafuatilia sana timu ya Arsenal. Tangu jadi nilikuwa nikifurai a mchezo wao. Wenye mtiririko, mpangilio na wakupendeza. Na mpaka sasa nimezikubali njia zao. Hata zikiwa hazitafuti vizuri. Vile vile siwezi kusahau timu za hapa nyumbani kama vile yanga, simba na gormahia. Mechi zao huwa ya moto sana na ya kasi. Na mwishowe usababisha majadiliano mengi mitaani. Kwa ufupi, mimi ni shabiki wa mpira mzuri, bora timu iweze kucheza na kuburudisha.

Ndiyo bila shaka nimewahi kununua tikiti za matukio mbali mbali mara nyingi huwa tikiti za tamasha la muziki mechi za mpira na wakati mwingine tikiti za sinema. Siku hizi ni rahisi sana kwa sababu unaweza ukachukua tikiti mtandaoni kwa kutumia mpesa au aplikesheni yoyote ile. Usihangaike kwenda ofisini kueka foleni ila kwa matukio makubwa unahitaji kuwa haraka sana kwa sababu tikiti huisha mara moja.

Kusema kweli, mchezo wa olimpiki ninaoupenda sana ni riadha. Hasa mbio za mita mia moja na mita mia mbili. Kuna kitu cha kustaajabisha sana kuona binadamu anavyoweza kutumia nguvu na kasi za ajabu ndani ya sekunde chache tu. Ninapenda mbio hizo kwa sababu huwa zina ujanja mwingi. Ni wewe, njia yako na uwezo wako wa kuskuma mwili hadi kikomo. Tukio ninalolikumbuka zaidi ni olimpiki za Beijing mwaka wa elfu mbili na nane, kumtazama Usain Bolt akivunja rekodi ya dunia, huku akionekana kama anacheza tu. Mchezaji nayempenda kwa kweli ni Usain Bolt, ni mchezaji ambaye namhusudu sana. Pia mwingine ni Faith Kepiegon wa Kenya ambaye ni shujaa wa kweli, uvumilivu na nidhamu yake ni funzo kwa kila mtu. Hisia zangu wakati wa olimpiki ni umoja, motisha na ujamaa.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka. Kina mvuto wake, hasa ukiwa na njaa ya haraka na umechoka huwezi kupika. Kuna wakati tu, unatamani ile ladha ya chipsi kuku, pizza au baga. Vitu ambavyo unajua kabisa siyo vya afya sana, lakini vinaleta ladha fulani na ya papo hapo. Hata hivyo, mimi ni muumini wa kiasi. Napenda ladha yake, lakini huwa najaribu kutokula mara kwa mara. Napenda zaidi chakula cha nyumbani kama vile wali na maharage au ugali na samaki.

Harufu ninayo ipenda zaidi duniani na inayogusa hisia zangu kila mara ni harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Huwa naisikia pale kukiwa na kiangazi cha muda mrefu, vumbi limejaa kila mahali alafu gafla mawingu yanatanda na matone makubwa ya mvua yanaanza kuanguka kwenye ardhi kavu. Harufu hii inanirudisha mbali sana kwenye utoto wangu kule kijijini. Ina nikumbukusha nyakati ambazo tulikuwa tunacheza nje bila viatu, tukisubiri mvua inyeshe ili tukimbie na kucheza kwenye maji. Nikivuta harufu hiyo ndani ya mapafu yangu nahisi utulivu wa ajabu, pia nahisi matumaini, kingine nahisi kushukuru kwa uzuri wa dunia yetu. Mbali na hiyo, harufu nyingine inayo fuatia kwa karibu ni hile ya kahawa inayo chemuka asubui.

Hivi ndivyo ninavyo hisi kusubiri kwenye mstari au foleni. Ni moja ya mambo yanayojaribu sana uvumilivu wangu. Ni navyo jihisi. Mwanzoni huwa naijaribu kuwa na utulivu na jipa moyo kuwa haitachukua muda mrefu. Bada ya muda, kama mstari hausogei kabisa, ninaanza kuhisi kusononeka. Kama kuna mtu anachomekea ama anaweza kuruka mstari hapo ndipo mtihani wa kweli ulipo. Inakera sana kuona mtu anajaribu kuvunja utaratibu. Wakati wengine tumetulia kwa nidhamu nina chofanya kupoteza muda. Ninaweza kuweka mziki ama kuweza kuangalia simu yangu.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia zaidi ni kama yafuatavyo. Mafunzo ya mawasiliano ya menisaidia na kunifundisha jinsi ya kusikiliza kwa makini na kueleza mambo magumu kwa lugha rahisi ili kila mtu anielewe. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda yalinsaidia kuwa na tija. Siku hizi badala ya kufanya kila kitu kwa mpigo na panga vipaumbele na kumaliza kazi moja bada ya nyingine kwa ufanisi.

Haya ndiyo mambo ni nayo yafanya ni kipatwa na msongo wa kazi. Ya kwanza na pumzika kidogo, huwa naacha kila kitu na simama na kutembea kidogo ili kupata hewa safi. Ya pili na pumua kwa ngovu, na vuta pumzi ndefu, mara kadha, inatuliza mapigo ya moyo na kunipunguzia hofu. Ya muisho na panga upya kazi, na kata kazi kubwa kuwa vipande vidogo vidogo. Ni kimaliza kimoja bada ya kingine ule uzito wa kazi unapungua.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hasa ya kiwa ya moto. Huwa nayaona kama kinywaji chenye kutuliza sana. Hasa kabla ya kulala au wakati wa asubui wenye baridi. Pia napenda kuyatumia kwenye chai ya rangi au kwenye nafaka. Lakini maziwa ya baridi peke yake kidogo huwa hayanivutii sana kama yale yaliyopata moto kidogo.

Mimi napenda kuvaa zaidi nguo rahisi na za kistaarabu. Mara nyingi utanipata nimevaa suruali ya jinsi na fulana au shati jepesi. Napenda nguo ambazo zinafanya nijihisi huru kutembea na kufanya kazi bila kubanwa. Kwenye rangi huwa navutiwa sana na rangi zisizopiga kelele kama vile blue bahari, kijivu au nyeusi. Kwangu mimi, Faraja ndiyo kipaumbele cha kwanza kuliko fasheni inayouma.

Ndio, nimeshafikiri sana kuanzisha biashara yangu. Ningependa kuanzisha biashara ya teknolojia au kutoa huduma za ushauri. Napenda kufuata suluhisho la changamoto zinazowakabili watu na kurahisisha maisha yao kupitia mifumo ya kisasa. Pia wazo la kuwa na shamba la kisasa linavutia. Kuona kitu kinakua kuanzia mbegu, mpaka mavuno na kisha kuingia sokoni kuna ridhiko fulani la kipekee.

Ndiyo, napenda sana kuimba. Ingawa sauti yangu si ya kupendeza kiasi hicho. Mara nyingi, mimi huimba nikiwa bafuni au nikiwa peke yangu nikifanya kazi za nyumbani. Huwa naimba ili kupunguza msongo wa mawazo au kuongeza furaha. Kwangu mimi, kuimba ni njia ya kutoa hisia za moyoni hata kama sifui dafu mbele ya waimbaji mahiri.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma, lakini mimi ni yule mtu wa kukaa pembeni na kutikisa kicho kwanza, mpaka nione watu wamepampa moto. Sio kwamba najua sana kufuata mdundo, lakini nikisikia wimbo unaovutia, mwili lazima ucheze. Napenda zaidi ngoma za asili kwa sababu zinamahathi fulani ya kipekee, yanayo gusa hisia moja kwa moja. Inaleta furaha naninjia nzuri ya kuchangamisha mwili.

Ndiyo, napenda kukimbia. Lakini kwa kiasi chake tu, huwa nakimbia asubui na mapema ili kuchangamsha mwili na kupata hewa safi. Inanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na akili iliotulia. Ila nikifika kilomita tano hivi, hapo ndipo magoti yanaanza kunikumbusha kuwa mimi siyo mwanariadha wa olimpiki.

Mimi husherekea siku kuu kwa njia rahisi, familia, chakula kizuri na mapumziko. Kipao mbele changu ni kujumuhika na watu wangu wakaribu kula chakula ambacho hatulii kila siku kama vile pilau au nyama choma na kupiga gumzo za furaha. Zipendi purukushani nyingi na pendelea zaidi utulivu wa nyumbani kuliko maeneo yenye kelele na watu wengi kupitiliza.

Kwa kawaida na lala kwa masaa masaba hadi nane kila siku. Naamini usingizi wa kutosha ndiyo siri ya kuwa na akili yenye tija na mwili wenye nguvu asubuhi inayofuata. Nikilala chini ya masaa masita huwa nahisi uchovu na nakosa umakini kwenye kazi yangu.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni mfupi na wenye nidhamu. Mimi huamka saa kumi namoja na thilatini alfajiri napenda utulivu wa muda huu kabla dunia haijachangamuka. Hatua zangu za kwanza ziwa hizi ni kisha toka kitandani na kunywa glasi kubwa ya maji na kufanya mazoezi mepesi ya kunyosha viungo. Kisha ninaenda kwa kiamusha kinywa na kunywa kahawatungu na kula kitu chepesi kama vile yai la kuchemsha au tunda. Kabla ya kuondoka na pitia ratiba yangu ya siku na kuhakikisha begi langu lina kila kitu muhimu. Asubui inanifanya ni jihisi mwenye matumaini na nguvu. Ni muda wangu wa kupanga ushindi wa siku nzima.

Ili kuhimiza ushirikiano mzuri katika timu, mimi huamini katika misingi mitatu mikuu. Ya kwanza ni mawasiliano ya wazi. Nahimiza kila mtu kutoa maoni yake bila hofu. Ya pili ni kufafanua malengo. Ni muhimu kila mtu aelewe kwa nini tunafanya kazi flani. Ya tatu ni kutambua mchango wa kila mtu. Huwa nachelea kusifu jitihada za wengine, hata kama ni ndogo. Ya nyingine ni kutatua migogoro mapema. Kabla ya kuficha matatizo nahimiza tuyazungumze kwa heshima ili yasikuwe ya kuharibu uhusiano wa kikazi.

Hivi ndivyo ninavyo wakaribisha wafanyikazi wapyo. Mwishowe wahisi kuwa wamekaribishwa, wamedhaminiwa na waweze kueleweshwa mwelekeo. Ya kwanza ni maandalizi ya kabla sisubiri mpaka afike ofisini na jiandaa kabla hajafika. Ya pili ni mapokezi ya kirafiki na kuwatambulisha kuwa wafanyikazi wenzao. Ya tatu ni maelezo ya wazi wazi. Badala ya kumpa rundo la mafaili, mimi hufanya ya fuatayo. Nampa mpango wa siku inayofuata namfundisha kuhusu utamaduni wa ofisi. Kisha ya mwisho ni kusikiliza na kufuatilia. Baada ya wiki ya kwanza na kuwa na mazungumzo naye ya ana kwa ana. Swali langu kubwa ni huwa ni kuna lolote lililo kushangaza au unahitaji msaada zaidi wapi?

Lugha ambayo ningependa sana kujifunza kwa sasa ni kifaransa. Kuna sababu kathaa zinazonifanya nivutiwe na lugha hii. Ya kwanza ni lugha ya kimataifa. Inazungumzwa katika mabara mengi. Ikiwa sehemu kubwa ya Afrika, Ulaya na Marekani ya Kaskazini. La pili ni utamaduni na sanaa. Ya tatu ina changamoto ya matamshi. Kifaransa ina sauti fulani za kipekee. Ambazo ni changamoto kuzitamka. Napenda kujijaribu kwenye mambo magumu.

Hivi ndivyo ninavyofanya kazi na timu ya mbali. Kunahitaji nidhamu tofauti na ile ya ofisini. Kwa kuwa hamuonani uso kwa uso kila saa. Ya kwanza ni kutumia zana sahihi za kidigitali. Mawasiliano ya papo hapo, zana kama Slack au Microsoft Teams. Usimamizi wa kazi, mfumo kama vile Trello, Asana au Jira. Mikutano za video kama vile Zoom au Google Meet. La pili ni kueka mikataba ya mawasiliano, kama vile muda wa kupatikana na muda wa kujibu. Ya tatu ni matokeo kuliko saa za kazi. Kwenye timu ya mbali, siangali nani amekaa kwenye kiti kwanzia saa mbili mpaka saa kumi naangalia matokeo. Ya nne ni kujenga uhusiano wakibinadamu. Kama vile kupitia coffee charts, na pia changamoto kubwa ni rahisi kwa watu kufanya kazi kupita kiasi wanapokuwa nyumbani. Hivyo nahimiza timu yangu kuzima vifaa vyao pindi muda wa kazi unapoisha.

Hivi ndivyo ninavyopenda kutumia muda wangu na familia. Kwanza ninaamini kuwa muda bora na familia si lazima uwe na gharama, bali uwe ule unaojenga kumbukumbu na ukaribu. Tunaanza kwa mlo wa pamoja, kisha tunaenda kwa michezo na mashindano mepesi, pia tunatoka nje, tunatembelea sehemu kadhaa, kama vile kuangalia wanyama au tutembee mjini, na cha muhimu zaidi ni kusaidiana kazi za nyumbani.

Ndiyo, nimesha wahi kufanya kazi ya kujitolea. Nikati ya mambo yalionipa funzo kubwa zaidi maishani. Miongoni mwa vitu nilivyo vifanya ni kama vile kuwafundisha watoto, kufanya usafi wa mazingira, kupatiana usha ri wa kitaalamu bila malipo. Faida nilizo zipata kujitolea kumenifundisha unyenyekevu na kunifanya nione dunia kwa jicho la tatu la tofauti. Inakupa nafasi ya kukutana na watu wa kila hali na kujifunza kuwa kila mtu anahadithi ya kipeke.

Nimeweza kufanya vitu kadhaa za kulinda mazingira, lakini lazima ujue kuwa kulinda mazingira sio kazi ya kampuni kubwa tu. Nina amini katika mabadiliko madogo ya kila siku. Hivi ndivyo ninavyo jitahidi kushirika katika utunzaji wa mazingira. Ya kwanza ni kupunguza matumizi ya plastiki, ya pili ni matumizi bora ya nishati na maji, kama vile kuzima taa na kuokoa maji. Ya tatu ni upandaji wa miti na utunzaji wa bustani. Ya nne ni kanuni tatu za kingereza ambayo ni reduce, reuse na recycle. Kwa kiswahili ni punguza, tumia tena na rejesha.

Hivi ndivyo ninavyojikinga na jua kali. Kunywa maji kwa wingi, hii ndiyo silaha yangu namba moja. Ya pili ni mavazi, mapesi, ya rangi. Napenda kuvaa nguo za pamba ambazo zinaruhusu hewa kupita. La tatu ni kutumia kofia na miwani ya jua. Ingine ni kutafuta kivuli. Ninapokuwa nje kila mara natafuta upande wenye kivuli cha mti au majengo. Ya mwisho ni kinga ya ngozi, ambayo kwa kingereza inajulikana kama sunscreen. Inawezekana kupaka mafuta yenye kinga dhidi ya jua na husaidia sana kuzuia ngozi kuungua.

Kama ningependa kurudia ujana wangu, wa upande moja ndio, na kwa mwingine, hapana. Ningependa kurudi ujana kwa sababu ya nishati na nguvu zisizoisha. Kipindi hicho unahisi unaheza kufanya chochote. Uchoki haraka na dunia inaonekana kuwa na fursa zisizo na mwisho. Upande mwingine, hapana. Kwa sababu ya hekima na utulivu nilio nao sasa. Ujanani kuna purukushani nyingi. Wasiwasi wanitakuwa nani na kufanya mamuzi mengi kwa kufuata mkumbo au hisia.

Ndiyo, natumia sana mfumo wa usalama wa vidole kwa utambulisho na kwenye vifaa vyangu kama vile simu na kompyuta. Naona mfumo huu unafaida kubwa mbili. Ya kwanza ni ya kasi na enye urahisi. Ya pili, inakupa usalama wa ziada. Pia natumia sana kwenye programu za kibenki na malipo ya mitandaoni kwa sababu inatoa uhakika, wa haraka kuwa mimi ninaye fanya muamala huo.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu na najitahidi kudumisha uhuhusiano mzuri nao na amini kuwa jirani ni ndugu wakaribu zaidi kwa sababu ndiye mtu wa kwanza kufika pale unapopata dharura kabla hata ndugu zako wa mbali hawajafika. Hivi ndivyo tunavyoishi salamu na mazungumzo kila siku kusaidiana ulinzi wa shirikisho sherehe za msiba na za furaha. Na falsafa yangu, kuishi vizuri na majirani kunafanya maisha yawe ya amani zaidi, hata kama kila mtu anavitu vyake vyakufanya ama ratiba tofauti, kujua kuwa unaishi karibu na watu wema huleta utulivu wa moyo.

Kwa kweli, siku hizi siendi maktabani mara kwa mara kama nilivyokuwa nafanya zamani, lakini bado nina utaratibu wa kuenda angalau mara moja kwa mwezi. Hivi ndivyo ambavyo uhusiano wangu na maktaba umebadilika. Kwa sasa natumia muda mwingi zaidi kwenye maktaba za mtandaoni. Lingine ni kuwa, ninapoamua kuenda maktaba ya kimwili huwa nafanya hivyo si kwa ajili ya vitabu tu, bali kwa ajili ya mazingira. Nyingine ni kuwa, moja ya mambo ninayoyapenda kuhusu kuenda maktabani ni kupita kwenye rafu na kukutana na kitabu ambacho sikuwa nimekipangia. Mtandao mara nyingi unafuta unachokijua. Lakini maktabani unaeza kugundua hazina mpya usizozijua.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hufuata kanuni moja kuu, tenganisha akili na skrini, kwa sababu kazi nyingi za kisasa zinatufanya tukae mbele ya kompyuta au simu kwa muda mrefu, natumia mapumziko yangu kujichangamsha mwili na akili. Hivi ndivyo ninavyofanya, kunyoosha viungo, kunywa maji au chai, kupiga gumzo na wenzangu, na pia kupumzisha macho, kutafakari kidogo, na kikuu zaidi, nakumbuka kuwa mapumziko si ya kupoteza muda, bali ni uwekezaji ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi unaporudi mezani.

Kwa kweli, sipendi kuvaa vipuli. Kuhusu vipuli, mimi binafsi sipendelei kuvaa. Sijawai kutoboa masikio na sioni kama ni kitu kinacho endana na staili yangu ya maisha. Napenda mambo ya asili na mapesi zaidi. Saa ya mkononi inanitosha kabisa kunipa ule muonekano, wa kishua, lakini wa kiasi. Lakini uki achana na mimi nawaelewa sana washikajia, au wadada, wanaozingatia urembo huo. Kuna watu wakivaa kile kipuli chake kimoja au viwili unahisi kabisa wamependeza na wamekamilika na inamtoa chicha kweli.

Ndio, huwa nazigawanya taka zangu. Sio kwamba nina utaratibu mkali kama wa viwandani, lakini nyumbani kwangu ninafanya yale ya msingi kwa sababu sipendi kuona mazingira yanachafuka ovyo. Hivi ndivyo ninavyofanya. Mabaki ya chakula, haya siyachangani na vitu vingine. Chupa za plastiki na mabati, hizi naziweka pembeni kabisa. Na mengineyo kama taka ngumu, makaratasi yaliochakaa au vitu vingine ambavyo haviozi, hivyo ndivyo naviweka kwenye mfuko wa takataka unaochukuliwa na gari la taka la mtaa.

Hizi ndiyo sifa muhimu ambazo zinapatikana kwa kiongozi mzuri. Ya kwanza ni uadilifu na uaminifu. Kingine ni uwezo wa kusikiliza kuliko kuzungumza. Lingine la muhimu ni unyenyekevu. Hakuna kitu kinachokera kama kiongozi mwenye kiburi. Lingine ni ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Na la mwisho ni kuweza kuwajali watu. Kiongozi lazima awe na utu. Aweze kuvaa viatu vya wengine na kuelewa hali zao. Uongozi sio namba na repoti itu ni kuhusu watu.

Kusoma maoni mtandaoni ni kama kuenda sokoni. Kuna kila aina ya kelele, vituko na maarifa pia. Kwa kweli napenda sana kusoma maoni na huwa nafanya hivyo kwa sababu chache. Ya kwanza ni kupata ukweli wa mambo, ya pili ni kupata burudani na vichekesho kwa majibu ya watu na maoni yao, ya tatu ni kuona mita mitazamo tofauti, lakini tahadhari ni kuwa hata hivyo najitahidi sana nisizame kwenye maoni ya kashfa au malumbano. Kuna watu kazi yao ni kubisha na kutukana tu, hao nikiwaona na mpita kama hakuepo. Sipendi kuruhusu mambo kama hayo ya mitandaoni iharibu siku yangu.

Kama napenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndiyo na la. Siwezi kusema napenda kule kupigana maneno au malumbano ya vyama, lakini napenda kufuatilia siasa kama raia anaejali nchi yake na maendeleo. Hivi ndivyo ninavyo iangalia. Siyasa ni maisha. Ya pili ni kuwa sipendi ushabiki maandazi. Yani ushabiki uliokita mizizi mpaka inaweza kuleta chuki na kushabikia kwa upofu. Kingine, utulivu ni muhimu. Maranyingi mazungumzo ya siasa mitaani au kwenye mitandao hukua yanapandisha hasira. Kwa ufupi, nafuatilia siasa ili nielewe, sio nishindane.

Kuna mambo mengi sana ambayo ningependa kujifunza, lakini kwa sasa kitu kinachonivutia zaidi ni kutengeneza fanicha za mbao. Najua inaonekana kama ni tofauti na mambo yangu ya teknolojia, lakini kuna kitu fulani cha kipekee kuhusu kufanya kazi kwa mikono. Hizi hapa ni sababu tatu kwa nini nataka hii ubunifu mpya. Ya kwanza ni ubunifu wa vitendo, ya pili inapumzisha akili, na ya tatu kute mtu unaweza kutengeneza vitu imara. Pia ningependa kuongeza ujuzi wa luhga mpya, labda kifaransa au kireno, inafurahisha sana kuweza kuzungumza na watu wa tamaduni tofauti kwa lugha yao ya asili. Inafungua milango ya urafiki na fursa mpya.

Hivi ndivyo ninavyoshughulikia muda wangu wa mwisho. Kwa kawaida, huwa muda wa mwisho haukosekani. Na kama usipokuwa mjanja, inaweza kukuvurugia siku mzima. Kitu cha kwanza nachofanya, napumua na kupanga upya. La pili, nafuata kanuni ya bora kuliko ukamilifu. Ya tatu, nakata mawasiliano yasiyo ya lazima. Kingine ni kuwa niweze kujifundisha kuwa mkweli mapema. Kama naona kabisa kutoka na sababu zilizo nje ya uwezo wangu, sitaweza kuwahi, huwa sishtukizi watu dakika ya mwisho kabisa. Natoa taarifa mapema kidogo.

Leo huku kwangu hali ya hewa imetulia sana. Kuna mawingu kiasi, lakini jua linachungulia kwa mbali. Siwezi sema kuna joto kali, lakini pia hakuna ile baridi ya kukatiza tamaa. Ni ile hali fulani ya katikati, ya vuguvugu, ambayo inakupa hamu ya kutoka nje kidogo. Hivi ndivyo ninavyojisikia na ninavyoenenda. Najihisi mchangamfu, hali ya hewa kama hii haikuchoshi. Nilichovaa, nimevaa shati jepesi la mikono mifupi na suruali ya kitambaa. Mapenzi yangu kwa hali hii, napenda sana siku ambazo hukuja na jua, hakuna jua la utosi, inaniruhusu kutembea mtaani bila kuhangaika na kivuli. Nitakachofanya katika hali hii, natamani sana kutoka nje na kufanya mazoezi kidogo jioni. Au kukaa sehemu yenye bustani na kupata kikombe cha kahawa au chai nikisoma kitabu.

Ninajitahidi sana kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa wiki. Sipendi kujiachia sana maana mwili ukishazoe uvivu hata kufanya kazi inakuwa ni mzigo. Hivi ndivyo utaratibu wangu unavyoonekana. Kuna mazoezi ya jioni. Mara nyingi napenda kufanya mazoezi jioni baada ya kazi. Kuna mazoezi ya nyumbani. Kama nimechelewa kurudi na kiza kimeingia, huwa sifanyi makubwa na fanya tu yale mazoezi ya msingi kama vile push-ups na planks. Kisha mwisho wa wiki, jumamosi ndio siku yangu ya kazi mzito. Huwa naungana na washikaji, tunacheza mpira wa mguu na tunapiga tizi la nguvu. Hapa ndipo tunapopiga story huku tukichoma kalori.

Chumba changu cha kulala siyo kikubwa sana, lakini ni kizuri na kimetulia. Yani ni kile aina ya chumba ambacho ukishaingia tu, unahisi akili inatulia, na mwili unajua sasa ni muda wa kupumzika. Hivi ndivyo ilivyo, rangi za kuta. Kuta zangu zimepigwa rangi ya kijivu hafifu, sikutaka rangi zinazopiga kelele kama nyekundu au njano. Kitanda changu, hiki ndicho kiungo muhimu zaidi. Nina kitanda cha mbao, imara, ambacho hakitoi sauti kabisa ukigeuka. Godoro langu ni lile la wastani, sio ngumu wala sio laini sana. Mtazamo wangu wa dirishani ni kubwa kiasi na nimefungua pazia asubuhi. Naweza kuona bustani ndogo ya jirani na miti mkubwa wa mwembe. Napenda sana kuona ndege wakitua pale asubuhi. Kitu ninachokipenda zaidi na cha thamani zaidi humu ndani ni taa yangu ndogo ya pembeni ya kitanda, yenye mwanga wa njano napenda kusoma kitabu kidogo kabla ya kulala. Na ule mwanga wa hio taa unatengeneza mazingira fulani ya amani ambayo yananisaidia kupata usingizi wa haraka. Kwa kifupi, chumba changu ni pango langu la amani, hakina mambo mengi lakini kila kilichomo kina kazi yake.

Tabia ambazo zinanichukiza kwa kweli ni dharau na kutoheshimu watu wanaotoa huduma. Inanichukiza sana kuona mtu anamtunishia misuli au kumsemea maneno ya ovyo muhudumu wa mgahawa, dereva wa daladala, au mfanyakazi wa usafi kwa sababu tu anahisi yeye yuko juu kiuchumi au kikazi. Tabia zingine zinazo nichafua ni hizi hapa. Uongo na unafiki. Watu wasiofuata muda watu wanaopiga kelele sehemu za uma. Kwa kifupi, mimi napenda watu wenye utu, unyenyekevu na wanaojali wengine.

Ndio, mimi huwa natoa sadaka na michango. Kwenye hili swala la kutoa, na amini kabisa katika ile kanuni ya kwamba, mkono unaotoa, ndio unaobarikiwa. Hivyo ndivyo na jitahidi sana kutoa sadaka na michango kadri ya uwezo wangu unavyo ni ruhusu. Sifanyi hivi kwa sifa, mbali nafanya kwa sababu zifuatazo. Sadaka za kiroho, michango ya kindugu kama vile vikundi na harusi kusaidia kwenye uhitaji moja kwa moja. Ila kuna kitu kimoja huwa na zingatia na toa kwa siri. Sipendi yale mambo ya kutoa huku ukitangaza au kupiga picha ili watu wakuone kuwa wewe ndie mwema. Na amini sadaka ya kweli ni ile inayo toka moyoni bila kutafuta kiki.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni biolojia. Yani tangu nikiwa shuleni, hilo somo lilikuwa linanivutia sana. Kwa sababu halikuwa tu kuhusu kukariri formula, bali ilikuwa linahusu mimi mwenyewe na kila kitu kinacho nizunguka. Hizi hapa ndiyo sababu ambazo, zinanifanya nipende biolojia. Ya kwanza inatusaidia kuelewa miili yetu. Ya pili inatufundisha kuhusu asili ya mazingira. Ya tatu inatuelimisha kuhusu afya na kinga. Ila nikwambie ukweli kwenye upande wa fizikia hapo kidogo nilikuwa napata changamoto. Zile formula za kukokotoa muendo wa kitu au umeme zilikuwa zinanizungusha kichwa kweli. Lakini biolojia ilikua kama kusoma hadithi ya maisha yangu mwenyewe.

Kitazama nje ya dirisha langu, mandhari sio ya kishua sana. Lakini ina hisia la kitalii na la kishikaji ambalo huwa silichoki. Hivi ndivyo ninavyoiona. Moja kwa moja mbele yangu, kuna mti mkubwa wa muembe. Ambao matawi yake yanakaribia kabisa ukuta wa nyumba. Pembeni kidogo naona barabara ya vumbi. Inayoelekea kule mitaani. Na kwa mbali naona paa za nyumba za majirani zikiwa zimejipanga kwa mfumo tofauti tofauti. Pia kuna kale kasehemu ambapo vijana huwa wanakusanyika kupiga gumzo jioni. Wakati ninaoupenda zaidi ni saa kumi ama saa kumi na moja na nusu jioni masaa ya machweo. Ndiyo muda wangu. Kipindi hicho, jua linakuwa limeanza kupoteza makali yake na kutoa mwanga fulani wa dhahabu unaopita kwenye majani ya ule muembe. Ni muda ambao naweza kukaa dirishani, nikiwa nimeshika kikombe cha chai, huku nikiwaangalia watu wakirudi kutoka kwenye mihangaikio yao. Wakati wa kiangazi, barabara inakuwa na vumbi kweli, na majani ya muembe yanakuwa na rangi ya kijivu kidogo. Lakini mvua ikianza, hapo ndipo sasa mandhari inanoga. Kila kitu kinakua kijani, kibichi, na ile harufu ya udongo uliolowa inayoingia chumbani ni burudani tosha. Pia misimu ya maembe ikifika naona ndege wengi sana wakija pale. Inakua kama disco la viumbe vya asili. Ninavyosikia. Nikitazama nje najihisi mwenye amani. Inanipa muda wa kutafakari mambo yangu na kunikumbusha kuwa dunia inaendelea kuzunguka. Hata kama mimi nimepumzika, ni kama button ya kupause yangu. Baada ya kashikashi za mchana kutwa. Mandhari ya dirishani kwangu inanikumbusha kuwa maisha siyo lazima yawe ya gharama ili yawe na uzuri wake.

Kusema kweli, mimi sio mtaalamu sana wa mikono kama kuchora picha ya mtu ikatokea vile vile, lakini napenda sana kupaka rangi kwa namna ya kipekee. Hivi ndivyo ni navyo ichukulia sanaa hii. Kupaka rangi ni kama tiba. Kuchora michoro ya mawazo, badala ya kuchora mandhari au watu, mimi ni mpenzi kuchora michoro isio na umbo maalumu au michoro ya kijiometri. Kupaka rangi kuta na samani. Hapo ndipo ufundi wangu unapotokea zaidi. Kama nilivyo kuambia awali, huwa napenda ufundi wambao, napenda pia kupaka rangi, samani, au kuta za chumbani kwangu.

Zawadi nzuri kuliko zote ambazo nimewai kupokea. Sio kitu cha gharama sana. Bali ni saa ya mkononi. Saa niliopewa na rafiki yangu wa karibu miaka kadhaa iliopita. Inaweza kuonekana kama zawadi ya kawaida, lakini hizi hapa ndizo sababu kwa nini kwangu ni ya dhamani sana. Ya kwanza, inabeba kumbu kumbu. Ya pili, ina maana ya muda. Yule rafiki alniambia nimekupa hii ili kila ukiangalia saa ukumbuke kuwa muda wako ni rasilimali ya dhamani zaidi ulio nayo. Ya mwisho, uimara na stahili. Ni saa ya mbao, kitu ambacho kinaendana kabisa na mapenzi yangu ya vitu vya mbao. Hata, ikisimama bado ni pambo zuri mkononi.

Mahali pazuri ambapo nimewai kusafiri ni safari yangu ya kukumbukuwa na nzuri kuliko zote kule Lushoto mkoani tanga katika milima ya usambara. Kama unatafuta sehemu ambayo asili imejificha na kuna vitu tulivu ya kweli, Lushoto ndiyo penyewe. Hivi ndivyo, vilivyonikosha zaidi. Ya kwanza ni hali ya hewa. Hali ya hewa ilikuwa safi na yenye utulivu. Kisha kuna muonekano wa irente viewpoint. Hapo ndipo mahali pazuri zaidi, unasimama juu ya mwamba mrefu na kuangalia chini mita mamia kuelekea tambarare za mkomazi. Kingine ni vyakula vya asili. Nakumbuka nilikula matunda mabichi yaliyochumwa hapo hapo mlimani. Yakiwa pea, mapera na mboga mboga za asili. Kisha pia, huko watu ni watulivu. Watu wa kule ni wakarimu sana na mji una utulivu fulani.

Kati ya ugali na wali, kwa kweli, nitasema kuwa napenda kukula ugali. Ingawa wali unanafasi yake ya kipekee, lakini ugali ndio naipa kipa umbele. Ugali ndio unanipa nguvu za kupambana na siku. Hakuna kitu kinachoweza kushindana na ugali wa moto. Uwe wa mahindi au wa dona, uliopikwa vizuri. Sio mgumu sana, wala simlaini kupita kiasi. Inendana pamoja na mboga za kenyeji, inendana na samaki, ama mchuzi, bila kusau kisambu au tembele ilionguzwa nazi. Isia ninayosikia bada ya kuikula, unahisi kabisa mwili umetulia na unajua kuwa ushakula.

Ndiyo, naitumia sana na kusema ukweli imeniraisishia maisha yangu kwa kiasiki kubwa. Hizi hapa ni baati ya njia ninazotumia teknolojia hii kila siku. Ya kwanza ni kutoa amri, ya pili ni kuandika kwa sauti, ya tatu ni kutafuta maelezo, ya nne ni kusikiliza badala ya kusoma. Ila inachangamoto ndogo, licha ya uzuri wake wakati muingine teknolojia hii inashindwa kuelewa lafuthi yetu ya mtaani au maneno ya kiswaili ya ndani kabisa.

Jambo la muhimu zaidi maishani mwangu nilifundishwa na bibi yangu. Na somo hilo lilikuwa uvumilivu na utu. Bibi hakuwa amesoma shule hizi za kisasa za maprofesa. Lakini alikuwa na hekima ambayo huwezi kuikuta kwenye vitabu. Hivi ndivyo mambo muhimu alivyonifundisha yanavyoishi ndani yangu leo. Ya kwanza, kila jambo lina wakati wake. Ya pili, heshima kwa kila mtu mdogo ama mkubwa. La tatu kutosheka na kidogo ulichonacho.

Zoya zuri ambalo nimejenga na ambalo limebadilisha kabisa ufanisi wangu wa kila siku nii kanuni ya dakika mbili. Hili zoya ni rahisi sana, lakini lina nguvu ya ajabu. Kanuni inasema hivi. Kama kuna jambo napaswa kulifanya na linaweza kukamilika ndani ya dakika mbili au chini ya hapo, lifanye hapo hapo badala ya kuliandika kwenye ratiba au kulihairisha. Hivi ndivyo linavyonisaidia mtaani na kazini. Ya kwanza inapunguza mirundikano. Ya pili inalinda akili. Ya tatu inajenga nidhamu.

Kusema kweli, mimi sio shabiki wa mikutano ile mirefu ya kukaa kwenye viti saa nne huku watu wakizungusha maneno yale yale. Mimi napenda mikutano yenye vaibu la kazi na ufanisi. Hizi ndizo aina za mikutano zinazonikosha zaidi. Mikutano mifupi mifupi ya papo hapo. Mikutano ya kutatua changamoto. Mikutano ya kuzungumza huku mkitembea. Na vitu vinavyofanya mikutano uwe mzuri kwangu ni lazima iwe na ajenda, lazima iheshimu muda, matokeo yanayoshikika, na lazima pia ukweli mchungu usemwe.

Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Cristiano Ronaldo. Kwa jina jingine anajulikana kama CR7. Najua kuna mjadala mkubwa sana duniani kuhusu nani nibora katiyake na mesi. Lakini hizi hapa ndizo sababu kwanini mimi niko upande wa Ronaldo. Ya kwanza, anajuhudi kuliko kipaji chakuzaliwa. Ya pili, ananidhamu ya mwili. Ya tatu, kila wakati anahamu ya ushindi.

Hivi ndivyo ninavyo jilinda kutoka vitisho vya mtandaoni. Hizi hapa ni mbinu zangu tano kuu. Ya kwanza, uwe na neno siri imara na tofauti. Ya pili, uwe na uhaakika wa hatua mbili. Yani the two factor authentification. Ya tatu, tahadhari na links na emails. Sifungui linki yoyote inayo tumwa na mtu nisiyemjua iwe kwenye whatsapp au kwenye email. Ya nne ni kusasisha programu. Kila simu au application ikiniambia kuna update naisasisha moja kwa moja. Ya tano ni kutumia wifi ya uma kwa tahadhari. Na jambo la muhimu ni usishiriki kwamwe kwenye namba zako za siri au tarifa za benki na mtu yeyote anayekupigia simu akidai yeye ni mfanyikazi wa kampuni ya simu au benki.

Nchi ambayo nimekuwa ni kifikiria usiku na mchana na kutamani sana kuitembelea ni Japan. Japan ni nchi ambayo inavutia kwa sababu inaonekana kuhishi katika ulimwengu wa kesho. Huku ikitunza sana mila za jana. Kwanini naitamani Japani? Naitamani Japan kwa sababu ya mchanganyiko wake wa ajabu. Ni nchi yenye teknolojia hali ya juu sana, lakini wakati huo huo wanaheshima kubwa kwa asili na utulivu. Ni nchi inyoweza kukuonyesha vitu viwili, vinavyo pingana, kwa uzuri, wa ajabu. Tuo ni nacho kumbuka kukisikia. Nina kumbuka kusikia kuhusu the bullet trains. Watu wanasema train hizi zinamwendo mkali, kiasi kwamba unaweza kusafiri mamia ya kilometa, ndani ya muda mfupi sana. Ninini ningependa kuona huko? Ningependa kuiona mlima fuji. Ningependa kuitembelea mji wa Tokyo. Ni ngependa kula chakula zao za kiasili kama vile sushi na ramen. Na hisia ymzangu kuhusu hii safari ni gani? Ninafikiria kuhusu safari hii na hisi msisimko mkubwa sana. Na hisi kama itakua safari ya kunifumbua macho na kunifundisha kuhusu nidhamu, usafi na jinsi ya kuishi kwa amani na teknolojia huku ukieheshimu utamaduni wako.

Moja kati ya vyakula vya kigeni ambavyo nilivijaribu na vikaacha alama kwenye ulimi wangu ni sushi kutoka Japan. Kusema kweli, mara ya kwanza kusikia kuhusu sushi nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu dhana ya kula samaki mbichi ilikuwa inanitisha kidogo. Lakini nilipoamua kuwa jasiri na kujaribu, hivi ndivyo ilivyokuwa. Sushi inavutia sana machone na nikama sana. Ni vipande vidogo vya mchele vilivyofungwa na mwani. Na ndani yake kuna kipande cha samaki. Na mboga mboga kama mparachichi au tangu ladha yake ni ya freshi sana. Haina ile harufu ya samaki niliyokuwa naiogopa.

Katika safari yangu ya kikazi, mafanikio ambayo yananipa fahari zaidi siyo vyeo au tuzo. Bali ni mabadiliko chanya niliyoweza kuleta kwenye timu na mifumo ya kazi. Haya hapa ni mafanikio yangu makuu matatu. Ya kwanza ni kuboresha ufanisi wa kazi. Ya pili ni kujenga timu ya kazini imara. Ya tatu ni kutatua migogoro na kuleta maelewano.

Hizi ndizo mbinu ninazozitumia kujenga urafiki na ushirikiano kazini. Ya kwanza ni kumjali mtu kabla ya kazi. Ya pili ni kukuwa msaidizi. Ya tatu ni kusikiliza kwa umakini kabla ya kuongea. Ya nne ni kusherehekea mafanikio ya wenzako. Na mbinu ya siri, chai ya pamoja. Mara kwa mara napenda kupendekeza tutoke nje ya ofisi kwa dakika chache. Kupata chai, kinywaji au chakula cha jioni. Mazingira ya nje yanasaidia watu kufunguka na kucheka zaidi. Hapo ndipo unagundua kuwa bosi wako ana kipaji cha kuimba. Au mfanyikazi mwenzako ana uhasibu ni mpenzi mkubwa wa mpira.

Ndiyo, napenda sana mziki wajadi. Kwangu mimi, mziki wajadi sio tu sauti. Bali ni mapigo ya moyo wa jamii husika. Kuna kitu cha kipeke na cha kusisimua sana kwenye ala za asili ambacho huwezi kukipata kwenye mziki huu wa kisasa. Mziki huu uliotengenezwa na kompyuta. Hivi ndivyo ninavyouona utamu wa mziki wa jadi. Ya kwanza, sauti za ala za asili. Ya pili, ujumbe wa hadithi. Ya tatu, ni utambulisho. Na ingawa mimi ni mtu wa kidigitali bado ninaweza kukaa na kusikiliza nyimbo za marehemu hukwe za wose. Jinsi alivyokua anatumia sauti yake. Na iliimba ilikuwa na maajabu ya ulimwengu. Pia napenda sana jinsi wasanii wa kisasa kama Saida Karoli Wanavyochanganya vionjo vya jadi na vya kisasa bila kupoteza asili yake.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku ya Idi au Christmas. Hivi ndivyo vitu vinavyo nifurahisha kwenye sherehe hizi. Ya kwanza ni harufu ya mapishi. Hakuna kitu kama harufu ya pilau la nazi, biriani au nyama choma asubuhi ya siku kuu. Ya pili ni mavazi ya kupendeza. Ya tatu ni msamaha na kuanza upya. Sherehe hizi mara nyingi zinakuja na roho ya kusameheana. Sherehe nyingine ninazofurahia ni mahafali, yaani graduation. Hizi ni sherehe za ushindi, kuonelea kuwa mtu amefuzu kutoka sehemu moja, kuenda nyingine. Au kutoka chuoni na sasa anaweza kuanza kazi.

Chumba ninachokipenda kuliko vyote nyumbani ni sebule. Ingawa vyumba vingine vina kazi zake, sebule ndiyo inayobeba roho ya nyumba yangu. Kwa nini naipenda sebule? Naipenda kwa sababu ni sehemu ya uhuru na kukutana. Ni chumba ambacho kimeundwa kwa ajili ya starehe na ukaribishaji. Kuna vitu vitatu vikubwa vinavyofanya sebule yangu ivutie. Ya kwanza ni muanga wajua. Ya pili ni kochi langu la kale. Ya tatu ni picha na kumbukumbu zilizotundikwa ukutani na mezani. Shughuli ninazozifanya pale. Sebule yangu haina kazi moja tu. Inabadilika kulingana na maitaji yangu. Wakati mwingine inaweza kuwa ofisi yangu kwa muda. Mida mingine ni kituo cha burudani. Wakati mwingine ni sehemu ya mazungumzo. Hisia zangu nikiwa ndani. Nikiwa sebuleni nahisi tulivu na mwenye amani. Ni chumba kinachoniondolea uchovu wa kutwa nzima nikishavua tu viatu na kukaa kwenye kochi ulimwengu wa nje na kelele zake unafutika. Nahisi niko salama na niko mahali ninapopendwa.